Mandhari nzuri zaidi nimewai kuona ni ile ya asili ilio tulivu na yenye uhai hasaa mahali panapo unganisha maji milima na anga wazi. Na kumbuka mandhari ya jioni karibu na ziwa jua likizama taratibu anga likibadilika rangi kuwa ya machungwa waridi na zambarau huku maji ya kirejea mwanga huo kwa upole. Kulikuwa na upepo mwanana, ndege wakiruka juu ya maji, na kimya kilichojaa amani. Mandhari ile ilinifanya nisimame kimya nipumue kwa kina na nishukuru maisha. Pia, nimewai kuona mandhari ya milima asubui, ukungu mweusi ukipanda kutoka bondeni, jua likianza kuchomoza. Ilikuwa ni taswira ya matumaini mapya, kama mwanzo mpya wasiku na maisha. Mandhari kama hizi, huni kumbusha uzuri wa dunia na muhimu wa kuilinda, hazihitaji maneno mingi, zinaongea moja kwa moja na moyo.

Kitendo cha wema ambacho ni nakithamini sana ni kusaidia mtu bila kutarajia chochote badala yake. Nakumbuka tukio moja ambapo nilimsaidia mtu aliyekua na shida. Alikuwa amechanganyikiwa na hakuwa na mtu wakumuliza. Nilisimama nikamsikiliza kwa makini, nikamweleza hatua kwa hatua, paka akapata suluhisho. Haikuwa msaada mkubwa kwa macho ya watu, lakini kwa ke ilikuwa muhimu sana. Alinishauri kwa thati na tabasamu lake lilinifanya nijisikie furaha ya kweli. Pia, mara nyingine nimetoa muda wangu kusikiliza mtu aliyekuwa na huzuni. Wakati mwingine, watu hawahitaji pesa wala suluhisho la haraka. Wanahitaji tu mtu wakuwaelewa. Kumsikiliza mtu kwa moyo wakazi ni wema mkubwa kuliko tunavyo fikiria. Na amini wema wakweli ukokwenye mambo madogo kusaidia, kusikiliza, kushiriki na kuonyesha huruma. Vitendo hivyo vidogo vinaweza kubadilisha siku ya mtu na kuanza alama nzuri moyoni.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali kwa sababu napenda kupata taarifa zilizo sahihi na kuangalia jambo kwa mitazamo tofauti. Kwanza natumia mitandao ya habari mtandaoni kama tovuti za magazeti na vyombo vya habari vinavyoaminika. Hapa napata habari za ndani na za kimataifa kwa haraka, hasa kuhusu siasa, afya, uchumi na matukio ya sasa. Pili, mitandao ya kijamii hunisaidia kufahamu kinachoendelea, lakini huwa naitumia kwa makini. Napenda kufuata kurasa rasmi za vyombo vya habari au watu wanao toa taarifa zenye utafiti na huwa nachunja habari kabla ya kuziamini na kuzisambaza. Tatu, radio na televishini bado zina nafasi muhimu kwangu. Hasa, kwa habari za kitaifa, mijadala na vipindi vya uchambuzi, radio hunipendeza sana nikiwa safarini au nikifanya kazi nyepesi. Pia mazungumzo na watu hunipa habari wakati mwingine kusikia uzoefu wa mtu au maoni yake hunisaidia kuelewa habari kwa undani zaidi.

Napenda kununua vitu mtandaoni lakini nafanya hivyo kwa umakini. Napenda ununuzi wa mtandaoni kwa sababu ni rahisi na unaokoa muda. Naweza kulinganisha bei kusoma mauni ya wateja na kuchagua bidhaa bila kuhangaika kutembea mahadukani. Pia inanisaidia kupata vitu ambavyo wakati mwingine havipatikani kwa urahisi karibu nami. Hata hivyo, sifanyi ununuzi ovyo ovyo huwa nangalia uaminifu wa muzaji kusoma mauni ya wateja wengine na kuhakikisha kuna sera nzuri ya kurejesha bidhaa. Kwa vitu muhimu au vyagarama kubwa, napendelea kufikiria marambili kabla ya kununua. Napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ya urahisi na uchaguzi mpana. Lakini huwa naweka usalama na busara mbele ili kwepuka matatizo.

Napenda muziki unaogusa moyo na kubeba ujumbe wenye maana. Muziki kwangu si burudani tu, mbali ni njia ya kujieleza, kutuliza mawazo na kuungana na hisia zangu. Napenda muziki wa polepole na wa kutafakari. Hasa, unapokuwa na maneno yenye hekima au simulizi ya maisha. Aina hii ya muziki hunisaidia kupumzika, kufikiria na wakati mwingine kujipa moyo. Pia napenda muziki wa asili kwa sababu hunipa utulivu mkubwa, hasa nikiwa nasoma au nikifanya kazi inayo hitaji umakini. Vile vile, muziki wa jadi hunivutia sana. Unaniguza kwa sababu una historia, utambulisho na mizizi ya jamii kusikiliza ngoma au ala za jadi hunifanya nijisikie karibu na utamaduni na urithi wetu. Wakati wa furaha au nikiwa na nguvu, napenda pia kusikiliza mziki wanye mdundo wa wastani hadi wakusisimua, unaonifanya nicheze au nijisikie mwenye hamasa. Mziki wa aina hii hunipa nguvu na huongeza hali nzuri ya moyo.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siyasa kwa kiasi na kwa busara, si kwa mabishano makali. Napenda mazungumza ya siyasa ya nayo lenga kuelewa, si kushindana. Kujadili siyasa, hunisaidia kufahamu ya nayo endelea katika jamii, haki za raia, maendeleo ya inchi, na maumuzi ya nayo athiri, maisha ya watu. Ninapenda kusikiliza mitazamo tofauti kwa sababu hunipanua fikra na hunifanya niheshimu mawazo ya wengine hata kama hatukubaliani. Hata hivyo, sifurahi siyasa zinazojawa na matusi, chuki au mgawanyiko. Nikiona mazungumzo yanaelekea huko na pendelea kubadilisha mada au kukaa kimia. Ninaamini siyasa inapaswa kujadiliwa kwa heshima, hoja na ukweli si kwa hasira. Napenda kuzungumza kuhusu siyasa kwa lengo la kujifunza na kuelewa siku gombana au kuumiza mahusiano.

Timu ya mpira wa miguu ninayo ipenda ni Barcelona. Ninaipenda kwa sababu mtindo wao wakucheza unapendeza macho. Mpira wapasi fupi umiliki wa mpira na kucheza kama timu moja. Inanifanya nifraie mchezo mwenyewe si ushindi tu. Pia napenda jinsi Barcelona inayo wakuza wachezaji kutoka akademi yao. Kuona vipaji vinakuwa kutoka utotoni hadi kuwa nyota wakubwa, kunatia moyo na kunionesha umuhimu wanithamu, subira na kufanya kazi kwa bidii. Kihistoria, Barcelona imekuwa na wachezaji walio badilisha mchezo na kumbukumbu zao nzuri unifanya nijisikie fahari kuwa shabiki. Hata wanapopitia nyakati ngumu, napenda uwaminifu wa mashabiki na jinsi timu ilivyo jaribu kujijenga upya. Naipenda Barcelona kwa mtindo wake wakucheza historia yake na falfasa yake ya kuamini vipaji na timu nzima si ushindi pekee bali na mla ya kufika huko.

Huwa natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Kwanza kabisa, simu hunisaidia kuwasiliana na watu wa muhimu kwangu. Kupiga simu, kutumia ujumbe au kuwasiliana hupitia programu za mazungumzo. Hii hunifanya niendele kuwa karibu na familia, marafiki na watu wa kazi hata tukiwa mbali. Pili, huwa naitumia sana kupata habari na kujifunza. Nasoma habari napata majibu ya maswali na kujifunza mambo mapya kupitia makala, video au kusikiliza vipindi vya elimu. Simu imekua kama darasa mfukoni. Tatu, huwa naitumia kwa kazi na mipango. Kuangalia barua pepe, kupanga ratiba, kueka vikumbusho na kufuatilia majukumu. Hii hunisaidia kuwa na mpangilia mzuri wa siku. Pia kwa kiasi fulani huwa naitumia kwa burudani kama kusikiliza muziki, kutazama video au kupumzika kidogo kwenye mitandao ya kijamii hasaa baada ya kazi. Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano, elimu, kazi na burudani ya kiasi ni kijitahidi kuitumia kwanjia yenye faida kuliko kuipoteza muda tu.

Napendelea kunyoa mara nyingi lakini pia napenda ndevu kwa muda fulani inategemea hali na mazingira. Napendelea kunyoa kwa sababu hunifanya nijisikie na nadhifu, msafi na mwepesi, hasa kazini au kwenye mazingira rasmi. Kunyoa hunipa muonekano ulio wazi na hunifanya nijiamini zaidi ninapo kutana na watu. Hata hivyo, kuna nyakati napenda kuvaa ndevu fupi na zilizo pangiliwa vizuri. Ndevu hunipa, mwonekano wa utu uzima na mtindo fulani wa kipekee. Mradi tu, zinatunzwa, zinanyolewa vizuri, zinasafishwa na haziachwi hovyo. Zinaweza kuonekana nadhifu na kuvutia. Kunyoa kusafi na rasmi, ndevu kwa mtindo na hali ya kawaida. Napenda vyote, lakini napendelea zaidi kile kinacho nifanya, nijisikie nadhifu na kujiamini kwa wakati husika.